Naam, nishawahi kulima. Kuna wakati nakumbuka mwaka fulani ule wa korona, ule ndiyo mwaka ambao niliweza kulima sana. Mwaka ambao korona iliweza kutatiza dunia. Wengi wetu tulikuwa nyumbani kule mashambani. Na mashambani kule kulima ndicho kitu tu ambacho chakupitisha wakati. Naamu, nisha wai kulima.

Makosa inapofanyika kazini unapata ya kwamba nafanya uchunguzi niweze kuelewela kisa cha makosa hicho kufanyika Kisha badae natafuta mbinu ya kutatua makosa hiyo Unapata kuna aina kadha kadha wa makosa hasa inategemea ni makosa gani Lakini lazima nifanye uchunguzi kwanza nielewe kisa mwanzo cha makosa hiyo Kisha badae niweze kurekebisha no.

Mimi ni mtu wa kuamka mapema. Mimi napendelea kuamka mapema. Niweze kupanga siku yangu vizuri ama nindeleze shugli za siku yangu vizuri. Unapata ya kwamba kuamka usiku sijaelewa. Usiku labda usiku saa ngapi lakini huwa naamka mapema kitu saa kumi na moja asubuhi hapo. Nikafanya mazoezi. Hasa sijui kama hapo ni usiku lakini hio ni mapema kwangu. Mimi huamka mapema.

Naam, napenda kucheza na watoto, napenda kuwalea watoto, maanake sisi watu ambao ni watu wa ambao tumeona miaka mingi hapa, mara kwa mara napenda kucheza nao na watoto, ili waweze ku, nawafunza yaani ile furaha ambayo nilikuwa nayo nikiwa mtoto mdogo, maanake furaha hiyo inaeza tatizwa wakati wawote, huwezijua nini kitafanyika, lakini mimi kusema ukweli napenda kuchesa na watoto.

Ni napo kumbwa na kazi za dharura unapata ya kwamba. Nachukua muda mfupi ama kwa haraka kuweza kuelewa kazi hiyo vizuri. Kisha baadae nashugulikia kazi hiyo kulingana na venye jinsi inavyofaa kushugulikia. Lakini lazima nielewe kwanza kazi hiyo menikemba nikiwa wapi Lazima niangalie kwanza kazi hiyo menikemba nikiwa wapi imenipata nikiwa sehemu ambayo labda sina muda Lakini napata kwamba mimi nitajaribu kuona kama naweza shughulikia kazi hiyo Kisa nikipata muda nashughulikia mbio mbio.

Mimi kwa maoni yangu napenda kukua mahali ya ambapo nipatulivu mahali ambapo hakuna sera mingi, hakuna sijui biaashara, hakuna makelele hata hivi sasa unaona nimetulia pahali ambapo pamenyamaza yaani, hapana kelele mingi Mimi napendelea pahali ya ambapo hakuna kelele yaani.

Mandari mzuri ambayo nimewai kuona ni le mandari ya bahari mimi kusema kweli ule upwe unaitua ni upwe wa bahari ama ni jambo hilo nililiweza kunifraisha yani ni mandari mzuri ule upepo mdogo mdogo pale maji yanasonga onopataya kwamba alafu unangalia bahari hivi wawoni mwisho anapenda mandari hayo namu.

Naam, siku hizi unununuzi wa vitu imerahisishwa na pale mtandaoni. Unapata ya kwamba unachukua kifaa chako cha elektroniki kama simu ama kompyuta kisha unaingia kwenye haya maduka ya mtandaoni. Na unaulizia kitu ambacho unataka, unachagua kisha utatumiwa utaenda ukichukua pahali fulani. Naam, napenda kununua vitu mtandaoni.

Jambo ambalo napenda kuhusu mtaa wangu ni jinsi ambavyo iko pahali fiche. Alafu iko pahali ambapo kuna mandhari ambayo napenda. Mandhari ya utulivu, miti pale, ndege ndizo zaimba tu hapa na pale. Yaani ile mandhari ya furaha. Mtaa wangu napenda jinsi ambavyo uko pahali fiche.

Mimi kwa maoni yangu, siku yangu ya kuzaliwa, napenda tu kutulia. Manake, nitaketi chini nijiulize, ah, neendelea kuwa mzee. Ile ndilo jambo ambalo, huwa linaniingia kwa kichwa. Kwa subabu neendelea kuwa mzee, nafaa ni kuboresha maisha yangu. Hasa unapata sherehe mingi, watu wanapenda kulewa, sijui kufanya nini. Mimi sipendelei kufanya mambo kama hayo. Bali mimi hutulia tu na kuangalia lengo langu la maisha.

La hasha. Sihishi mahali ambapo nilazaliwa hivi sasa. Lakini huwa napatembelea. Huwa napatembelea maanake bado kuna nyumba huko huwa mtu anaeza enda kutulia. Lakini hivi sasa nakaa pahali pa kazini. Naam.

Mimi kwa maoni yangu, siku moja tu naweza, lakini zaidi ya hapo itaanza kuniingia kwa kichwa, itaanza kuwa na ule yaani, wasiwasi maanake, hivi sasa tunategemea teknolojia kwa vitu mingi sana, kujuliana hali, kuongea, hata kazini, barua pepe zafaa kuja kupitia simu, sasa unapata kwamba teknolojia ni kitu muhimu sana siku moja naeza jaribu lakini ikipita hapo inakuwa noma.

Chumba ambacho nakipenda nyumbani kwangu ni kile chumba ambacho nimetenga kando kufanya michezo ile michezo ya kompyuta yani mchezo ya kielektroniki. Unapata ya kwamba jumba hilo mimi langu huwa napenda yani kutulia pahali pale nacheza michezo pale kama fifa mambo kama haya. Alafu kitu hicho, kitu kilicho nifanya nikapenda chumba hicho manake hiyo pia ni bidii yangu hayo vifaa vya kielektroniki za mchezo ambayo niliweza kununua Napata ya kwamba niliweza kujituma ili niweze kununua Alafu unapata ya kwamba mara mingi pale mimi ni kucheza tu mchezo pale kucheza mchezo kama Red Dead Redemption, FIFA, Horizon mambo kama hayo nikiwa pale ndani huwa nina furaha sana naam.

Tunda ambalo mimi nalipenda sana ni tunda lile la chungwa. Napendelea chungwa. Yale chungwa matamu. Kwa kingereza anaitwa tangerine. Mimi napendelea chungwa hayo manake huwa matamu. Na huwa inanipa furaha wakati na kula na, na'am.

Mimi rangi ambayo naipenda zaidi ni rangi nyeupe, maanake rangi hiyo yaani haina yaani ile haina mambo mingi yaani, ni rangi ambayo ni ya kawaida, unaiona kila pahali, ni rangi ambayo inaonesha ni usafi, inajumuisha ni usafi, maanake uki chukua kitu nyeupe na utupe, kitu kingine unaona, kitu kiicho kime chafua rangi hiyo. Unapata kwamba kitu chochoche Kitu mambo mingi ambayo namiliki yaani ambayo kuna rangi nyeupe ni mavazi yangu mavazi yangu kuta za nyumba pia ni nyupe Alafu rangi hii yaani inafanya Napoona rangi hii naonelea usafi Maanake kitu kinapo kuwa kiupe yaamini kimeNga kinaashiria yani usafi Mara mingi rangi hii uona katika jumba langu Maanake ukuta wote ni rangi nyeupe Hata kule kazini Rangi nyeupe Naam kuta sasa unapata kuta ndio kitu ambacho mimi uona kikiwa na rangi nyeupe sana.

Naam, napenda kuimba. Unapata ya kwamba mara kadha wa kadha huwa naenda pale kwenye kwenye jumba langu pale naanza kuimba yale nyimbo ambazo napenda. Unapata nyimbo ambayo napenda inapoanza kuimba. Mimi pia naingia ndani tunaimba kwa umoja. Tuseme kama nasikiza radio, natazama kwenye televisheni ama nimeweka pale Spotify unapata ya kwamba najumuisha pia mimi tunaimba pamoja maanake nyimbo ni kitu ambacho huingia mtu kwa roho. Sielewi jinsi ambavyo nyimbo inaweza tuliza yaani mtu Lakini napendelea kuimba Naam.

Naam, napenda kujaribu vyakula vipa, lakini si kila chakula. Maanake unapata ya kwamba, ukitazama jinsi chakula hii, kadha wa kadha zimeandaliwa, zinanipa wasiwasi, kuweza kuvyala yaani. Maanake unashangaa, eeh, mtu huyu anatengeneza aje chakula hiki, na hiki ni kitu gani kinapikwa. Lazima nijue, naamu.

Naam, eee mimi mmm vitu mingi hata vya vya nyu nyumbani kwangu kule unapata kwamba nimeza kununia kupitia simu Unapata kwamba ee mara mingi pesa zetu ziko ndani ya simu ee Unapata haya yale maduka hata ya mtandaoni yako kwenye simu Sasa unaweza tu kununua tu kutumia simu eeeee, kulipa pia kupitia simu ee na hilo ni jambo mzuri sana, jambo ambale limeraishishwa yad naam.

Siwezi sema mimi hutoa sadaka maanake mimi huwa siendi kanisani lakini mimi kwa mchango huwa natoa kadha wa kadha. Kama ninayo ninachangia maanake mimi ni mtu ambaye nina roho yangu yaani nina roho ya utoaji yaani nina roho ya huruma Wakati mtu anahitaji mchango namchangia.

Mimi mahusiano ambayo najenga na wafanyikazi wengine unapata kwamba mara kwa mara naeza kualika pahali kisha nawanulia vyakula wanakula kisha na najaribu kuwaonesha ama kuuliza usaidizi yaani kuongea nao na kujua na hali ni vipi kujaribu kusaidia pahali ambapo wanaitaji usaidizi na pia yaani kuna ule yaani uhusiano mzuri wa kazini tunafunzana naam.

Zawadi mzuri ambayo niliwahi kupokea ni likuwa zawadi kutoka kwa mjomba. Mjomba aliweza kuninulia kamera kamera aina ya nikon ambayo ilimugharimu karibu elfu miambili ya pesa za kenya unapata ya kwamba kamera hiyo bado niko nacho na nakienzi naam.

Wakatu wa likizo mimi napenda kujistawisha na kueneza yani ku kuendelea kupanga biashara zangu za kule nje kupanga mikakati kujaribu kurekebisha pahali ambapo nilienda vibaya unapata kwamba haya ndiyo mambo ambayo mimi hufanya wakati wa likizo na hayo mambo huwa muhimu sana naamu.

Mimi data yangu inategemea ni aina gani ya data Maanake ile data ambayo labda ni ujumbe ujumbe za kazini Kuna pahali ambapo nimeweka pale kwenye kompyuta langu ujumbe zangu binafsi Pia nimeficha pale kwenye kompyuta So napata kwamba nimeweka na kisha baadaye nimeweza kuweka yaani ile inaitwa aje Nimeweza kuweka mtu mwingine haezi yaani kuyapata yaani Nimeweka ujumbe huo pahali ambapo pamefungwa lazimaa mtu aweze kueka yaani kifa cha kufungua security key ndio aweze kuyapata Unapata kwamba mengi nimeyaweka pale kwenye mfumo wa mawingu Unapata kwamba yameenda kule kama Google Clouds Unapata kuna hata ile pia Amazon mambo kama hayo Namastu.

Lugha ambayo mi ningependelea kujifunza ni lugha ya Hispana. Lugha ya Hispana mimi ninaipenda sana. Maanake mimi hutamani kuenda ku kutembelea yale mataifa ambayo yanaongelea Hispana. Taifa kama Spain, taifa kama Mexico. Unapata mimi napendelea kuenda taifa hizo. Namu.

Mimi jambo ambalo huwa nafanya kuwatia moyo wenzangu ni kuwaambia kwamba kwa hii dunia yaani yale ambayo yamewakemba hao si watu wa kwanza kukembwa na jambo hilo. Tuwe watu ambayo tujaribu yaani kuelewa ya kwamba sisi yaani haya mambo yanaeza tupata wakati wowote yaani Sasa mimi huwakumba kwa kuwabembeleza yaani unapata nawatia moyo nawaambia ya kwamba watu wengi wamekipitia hiki jambo hili na wameweza kupanga, kujipanga na wakaweza kukabiliana nayo kisha baadaye wakawa na maisha mazuri. Sasa mi huwaambia kwamba tusiwe watu wa kufa roho.

Malengo ya ambayo ninayo katika kazi yangu ni yale malengo ya baadae kuwa yani mtu mkuu katika pahali pangu pa kazi. Niweze kupandishwa cheo, niweze kupandishwa cheo, niweze kusaidia wenzangu, kujaribu kusaidia wale wambao wako chini yangu pia, niweze kuwapanga na kueilimisha naam.

Ni mambo mengi yanayonifanya nicheke, maanake ucheshi ukuja tu kadha wa kadha lakini mambo, jambo ambalo unichekecha kwa zaidi ni kutazama pale vipindi vya ucheshi. Hilo ndilo jambo ambalo unichesha zaidi. Kuna hayo vipindi ya ambayo inaitwa sitcoms. Napenda kuyatazama sana.

Kusema kweli sijawahi kusafiri kwa ndege, na sijawai kusafiri kwa ndege, hivi sasa niko kwenye harakati ya kutafuta ule, unaitwa aje, pasipoti. Niko katika harakati ya kutafuta pasipoti, ili mwaka huu niweze kusafiri kwa ndege, maanake hii maisha lazima tujaribu kila pahali tuone jinsi watu huishi unaposafiri kwa ndege.

Mimi, wakati mwezi fulani unaelekea kuisha, ile wiki ya mwisho yaani, mwezi fulani unaelekea kuisha, unapata ya kwamba huwa naketi chini, nachukua kitabu fulani pale ambayo, ama naandika kwenye fomu pale, kompyuta, najaza malengo yangu, ambayo napendelea kuyafanya mwezi ujao. Kisha napofanya mambo hayo pale kazini unapata ya kwamba na naweza yaani kuyaeka kando na kukubali kuwa yametimizwa yaani Kila mwisho wa mwezi ndiyo wakati mimi upanga yaani malengo ya kazi malengo ya baadaye ule mwezi mwingine.

Mimi hupendelea kutembea pahali ambapo ni patulivu pahali ambapo hakuna mambo mengi Yaani pahali ambapo pametulia Napenda kutembea pale kutazama manthari, mazingira na mambo kama hayo pahali ambapo hakuna watu wengi, ambao wanasumbua, wanafanya nini, wanapigia kelele zao pahali patulivu.

Kusema ukweli kwa maisha yangu kupiga kura ya taifa Labda kuchagua sijui yule ambaye atasimamia taifa letu yule ambaye atasimami ya kaunti letu Mimi sijawai Manake mimi kwa maoni yangu mi huona hayo huwa tunaibiwa. Unaenda na maono yako lakini kuna wale ambao wanapanga kule juu. Sasa mimi huwa Sina haja.

Naamu, mimi huwa napenda kupigia picha, manake unapata kwamba picha huweka yani, huwa yanaweka yani yale mambo historia, pali ambapo tuluweza kuenda, yale ambayo tuluweza kuona, picha hupea watu kumbukumbu, naamu, sasa kwa maoni yangu mimi hupenda kupigia picha.